Sebule, ndicho chumba ninacho kipenda zaidi nyumbani kwa sababu ndipo familia hukutana na wageni hupokelewa. Ninapenda sebuleni kwa kuwa ni safi, pana na kinamwanga mzuri unaofanya ni kihisi utulivu. Ndani ya sebule, napenda kutazama runinga, kusikiza muziki na kupumzika na familia yangu. Kila ni napokaa humo nahisi furaha amani na niko huru kupumzika baada ya shughuli za siku.

Ninapo hitaji msaada kazini, mimi huomba kwa wenzangu na msimamizi wangu kwa heshima. Pia mimi huuliza maswali, husikiliza ushauri wanaonipa na hufanya kazi kwa ushirikiano ili tatizo lipatikane suluhisho kwa haraka na kazi iendelee vizuri.

Ndote yangu kubwa ni kuenda marekani, yani USA. Ninataka kuenda kuona mahali mapya, kugundua tamaduni tofauti, kutembelea miji maarufu na kupata uzoefu wa kipeke ambao unaweza kupanua mtazamo wangu wa maisha. Marekani pia ni sehemu yenye fursa nyingi za kielimu, burudani na maendeleo binafsi na hiyo inafanya ndoto hii kuwa muhimu sana kwangu.

Filamu ninayoipenda zaidi ni ya action kwa sababu ina msisimuko na matukio ya kusisimua. Nakumbuka mara ya kwanza kuyiona, nilifuraiya sana na ilinifanya ikanivutia zaidi. Nilitambulishwa filamu hii na rafiki yangu na tangu hapo imekua moja wapo ya filamu ninazopenda sana. Ningependa kuyiona tena kwa sababu inaniburudisha na kunifanya nijisikie vizuri.

Njia ninayo itumia kupumzika ni kusikiliza mziki, mtulivu na kufanya mazoezi ya kupumua. Nilijifunza njia hii nilipokuwa na msongo wa mawazo na ili nisaidia sana kutulia. Kwa kawaida nachukua dakika chache kila siku kufanya mazoezi haya. Bada ya kupumzika na hisi nikiwa mtulivu, mwenye nguvu na tayari kuendelea na shuguli zangu.

Ndiyo, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu unaraisisha kulinda simu na vifa vyangu. Mfumo huu ni waraka na salama kwani hutumia alama za kidole ambazo ni za kipeke. Hivyo huzuia watu wasiokua na ruhusa kufikia tarifa zangu.

Samawati ni rangi yangu ya kupendeza. Inawakilisha utulivu, amani na uwazi. Ni rangi inayopendeza kwa macho, yenye hisia za utulivu na unyenyekevu. Samawati pia huashiria imani, matumaini na ufahamu na mara nyingi inafungwa na anga la juu au maj yia bahari ikileta hisia ya uhuru na upendo wa asili.

Lebron James ni mchezaji bora wampira wakikapu kwa sababu ana nguvu, kasi na ujuzi mkubwa wakucheza. Anajulikana kwa wezo wake wakufunga pointi kutoa pasi nzuri kwa wachezaji wenzake na kuongoza timu yake. Nakumbuka mchezo waajabu ambapo alifunga pointi nyingi na kusaidia timu yake kushinda katika mashindo, mashindano muhimu. Anapoingia uwanjani na hisi furaha na msisimko kwa sababu hucheza kwa bidii na kujiamini. Yeye pia unifanya nipende zaidi mchezo wa mpira wa kapu, yani basketball.

Napenda kula Verona Hotel nikielekea nje ya nyumba kwa sababu inavyakula vizuri, menu mbalimbali, nafasi nzuri ya kula nje, huduma nzuri na mazingira tulivu yanayofa kwa familia, marafiki au hata kula peke yangu ukiwa unafurahia chakula.

Ndio, napenda kuimba. Kwani kuimba hufanya moyo wangu uwe na furaha, kunilea hisia nzuri na kunirusu kueleza hisia zangu kwa njia ya sauti na maneno. Pia, kunipanua ubunifu, kunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu na kunirusu kushirikiana na wengine kupitia maneno na midundo. Kuimba kwangu ni kama njia ya kufungua moyo na kusherehekea uzuri wa maisha.

Ninashugulikia udhaifu wangu kazini kwa kujijua kwanza, kukubali pale ninapoitaji kuboresha na kujifunza kutokana na makosa. Pia mi huomba msaada na ushauri kwa wenzangu, hujiwekea malengo madogo ya kujiboresha na hujitahidi kubadilisha udhaifu wangu kuwa fursa ya kujifunza na kuwa kikazi.

Mimi napenda kusimamia kwa sababu hunipa nafasi ya kuongoza wengine kupanga kazi kwa ufanisi, kufanya maamuzi na kuhakikisha malengo yanatimizwa kwa pamoja. Pia, kunanifundisha uvumilivu, ushawishi mzuri na mbinu za kutatua matatizo, huku nikihamasisha ushirikiano, uwajibikaji na kuendeleza motisha kwa timu yangu. Kusimamia kunanifanya nijisikie thamani na nguvu ya kubadilisha mambo kutoka kuwa bora kazini.

Naam, ninapenda kujaribu teknolojia mpya kwani kunanipa fursa ya kujifunza kuboresha ujuzi wangu, kugundua njia mpya za kufanya mambo kwa urahisi na ufanisi. Pia kunanifanya niwe mbunifu na wa kisasa huku nikifurahia kufatilia mabadiliko ya kiteknolojia yanayoboresha maisha na kazi yangu.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi hupumzika kidogo ili kurudisha nguvu kwa mwili na akili. Ninaweza kula chakula cha mchana, kunywa kinywaji baridi au moto, kupumzika kwa utulivu, kusoma, kusikiliza muziki au hata kutembea kidogo ili kuondoa stress.

Nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kushirikiana na familia na marafiki, kusherekea pamoja kwa furaha na kupata zawadi kidogo zinazo nifurahisha. Ni wakati wa kuonyesha shukrani, kucheka na kufurahia kumbukumbu za mwaka nzima uliopita. Pia mimi husherekea kwa kukata keki.

Nikitazama nje ya dirisha langu naona miti, majengo na barabara yenye watu na magari yanayopita. Napenda zaidi kutazama nje asubui kwa sababu mazingira huwa tulivu na hewa ni safi. Kulingana na msimu, mandhari hubadilika. Wakati wa mvua, miti huwa ya kijani kibichi na wakati wa jua kuna mwanga mwingi. Nikitazama nje ya dirisha na hisi amani na utulivu.

Mafanikio ya binafsi ndio ninayothamini kazini kama vile kukamilisha miradi kwa wakati, kufanikisha malengo ya timu, kupata sifa au pongezi kwa kazi nzuri na kuendeleza ujuzi wangu wa kitaalamu. Pia, ninathamini pale ninapoweza kushughulikia changamoto kwa ubunifu na ufanisi, kwani kunanipa uhakika, kuridhika, binafsi na motisha ya kuendelea kufanya vizuri kazini.

Ndiyo, naishi mahali nilipozaliwa ambapo nimejengea kumbukumbu, marafiki na familia. Mahali hapa hunifanya nijisikie salama, wa karibu na mizizi yangu na kunipa faraja ya kipekee ya kuwa nyumbani. Pia kuishi mahali nilipozaliwa kunanifanya niwe na urahisi wa kijamii na kiutamaduni kwa sababu ninafahamu mazingira, desturi na utamaduni wa jamii yangu. Jambo linaloongeza furaha na udhibiti wa maisha yangu ya kila siku.

Michezo ninayopenda kutazama ni mpira wa soka na mpira wa kikapu kwa sababu inanipa burudani na msisimko. Nakumbuka mchezo wa kushangaza nilio utazama ambapo timu ilishinda katika dakika za mwisho. Napenda kutazama michezo nyumbani au pamoja na marafiki wakati ninapotazama michezo nahisi furaha msisimko na shauku kubwa.

Kupunguza matumizi ya plastiki, mimi hutumia begi za vitambaa badala ya za plastiki, kuchagua bidhaa zenye ufungaji wa karatasi na kuepuka vyombo vya plastiki vya mara moja. Kutumia vyombo vinavyoweza kutumika tena na kurudia matumizi ya chupa na vyombo ni njia nyingine nzuri ya kupunguza taka za plastiki.

Leo, hali ya hewa ni ya jua na kuna upepo mdogo. Joto si kali sana, hivyo najisikia vizuri. Kwa sababu ya hali hii ya hewa, nimevaa nguo nyepesi. Napenda aina hii ya hali ya hewa kwa sababu inanifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Katika hali hii hewa, ningependa kutoka nje kutembea au kufanya shuguli ndogo za nje.

Asubui hii niliamka mapema saa kumi na mbili. Kitu cha kwanza nilichofanya baada ya kuamka ni kuosha uso na kuomba. Kisha nilikula chai na mkate kwa chakula cha asubui. Baada ya hapo nilianza shuguli zangu za siku. Asubui hii nilijisikia mtulivu na tayari kuendelea na majukumu yangu ya siku nzima.

Ningependa kuwa na uwezo wa kuwaongoza wengine kazini kwa njia ya kuhimiza ushirikiano, motisha na ufanisi. Uwezo huu unaniwezesha kuunda mazingira ya kazi yenye mshikamano, kushirikisha mawazo mapya na kusaidia timu kufanikisha malengo yao kwa ufanisi pia.

Ndio, ninapenda kula samaki hasa Tilapia kwa sababu ni chakula chenye ladha nzuri, rahisi kula na chenye virutubisho muhimu vinavyosaidia afya. Pia, kula samaki kunanifanya nijiskie mwenye nguvu na mwenye afya, na nisehemu ya mlo wangu wakawaida ninapo jali lishe bora.

Ndiyo, mimi hugawanya taka zangu kwa makini. Napenda kutenganisha zile zinazoweza kurejelewa kama plastiki, karatasi na chupa za glasi na zile zinazoharibika. Tabia hiu hunisaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira, kuimarisha usafi wa jamii na kuchangia katika uhifadhi wa rasilimali. Pia inanifunza uajibikaji na jinsi ya kuwa sehemu ya suluhisho la kudumu la mazingira.

Ninapenda kusherehekea sikukuu kwa njia ya kufurahia na familia na marafiki, kushiriki chakula cha pamoja, kucheza michezo na kusherehekea mila na tamaduni zetu. Pia, ni fursa ya kutoa zawadi, kushukuru kwa mambo mazuri maishani na kuunda kumbukumbu nzuri za furaha na mshikamano wa kijamii.